Wakati wa mgogoro na mtu kwanza mimi hutulia ili kuepuka hasira za haraka ili nisifanye maamuzi mabaya baadae nasikiliza kwa makini upande wa mwenzangu bila kumkatiza kisha naeleza hisia zangu kwa heshima na baadae kutafuta suluhisho kwa pamoja badala ya kushindana baadae huchukua muda wa kupumzika ili kutuliza hasira na mwishowe na sameheana na kurudiana pamoja.